Mi napenda juisi ya huyu inaitwa aje wachungwa ee matunda ya chungwa yaani juisi yake hua tamu sana kwangu napenda sana na juisi hiyo inaweza tumika hata kutengeneza ee ee kinyuaji kile kinyuaji ambacho wengi wanapenda kukiita wine ee sasa napenda juisi hiyo sana.

Wakati ni na mgogoro na mtu mimi napenda kutulia tu Sipendi kuamsha kelele mingi na kusumbuana na Napenda kuwa mtu mtulivu mtu huyo anaendelea kupiga kelele yake pale anagombana Lakini mimi natulia tu nikisha tulia, nitapanda juu na atarudi chini tena.

Mara mingi katika simu yangu napenda kutumia programu hii ya jamii hii kwa jina la whatsapp na mitandao ya kijamii kama facebook, instagramu utapata kwamba mara mingi ka sina kitu nazubahia kwenye mitandao hayo simu yangu pale ukiangalia pale matumizi mingi utapata yako kwenye mitandao ya kijamii Facebook, instagramu, whatsapp mambo kama hayo.

Jambo muhimu la dini kitu ya kwanza ni kuheshimu mola na kumuabudu maulana yaani tuweze kuheshimu yule ambaye alituweka katika dunia hii maanake bila yeye hatungekuwa na huu uhai na hii mazingira ambayo tunafurahia kuona ni uumbaji wake sasa jambo muhimu ni kumpatia heshima zake mola pale.

Mara migi na jipata niko na wateja katika sehemu tofauti tofauti. Nipata kuna wateja pale ambao na kutafuta uwatengeneze mambo yao kama ni ya akiteknologia. Wateja pale ambao na wataka wauziye yaani vitu. Unapata kwamba, unaongea na wazuri, unuoliza peupe, unuweza kuwelewa nini ambalo na ataka. Kisha, unuashughuliki yaani, unuwasaidia jinsi ambavo na wanataka. Nam.

Mara mingi sipendi kununua bidhaa ambazo ni za plastiki mimi Manake tuseme mimi nikikataa kutumia bidhaa hayo unapata wengine wanatumia Lakini mimi kibinafsi sipendi kutumia bidhaa hizo za plastiki Manake plastiki haiezi oza, unapata kwamba yanaharibu mchanga Yanaharibu mazingira, yanaleta sumu katika mazingira Sasa mimi hujaribu yangu yote kukosa kuvitumia vifaa hivyo vya plastiki.

Mboga ambayo mi napenda kula ni mboga hizi za kienyeji mboga kama managu Unaitwaje mchicha ama unakuwa na jina fulani pale Napenda managu, napenda kunde mambo kama hayo Alafu baadae napenda kula sukuma hapo kidogo sukuma sana sana ile ambayo yani imepashwa tu harakaharaka yani Ijaiva sana na ata pia kabeji Pia napenda kula ambayo haijaiva vile naam.

Ujuzi amabao nahitaji kuiimarisha ni ujuzi wa kiteknolojia yaani, teknolojia uendelea kuwa bora siku zinavyo endelea yaani siku kesho yake unapata kuna uvumbuzi upya ile siku ingine uvumbuzi upya so unatamani kuwa na yaani ujuzi wa kiteknoljia kuweza kuimarisha kila kitu ambayo ni ya teknolojia yaani, naam.

Jukumu ambalo napenda zaidi kazini jukumu la kuweza kufanya kazi yangu bila kusumbuana na watu wengine kazi yangu ni mimi nafanya peke yangu pale na kaa ni usaidizi nitajaribu lakini napenda kufanya kazi kivyangu tu yaani bila kusumbua watu maanake unapoomba usaidizi hapa na pale unapata mara kwa mara watu wengine wanaona ni kama unawasumbua Naam.

Naam mi huwa nafatilia matukio ya kimataifa, unapoangalia matukio kama haya ambayo Israel imeanza kusema sijiu pale Somalia sijui tena imekua Somaliland si Somalia tunavyoijua. Ni mambo kama hayo sasa tunafatilia fatilia manake, lazima upate ujumbe uweze kuelewa dunia jinsi ambavyo inaavyoendelea. Tukio linapotokea taifa fulani unafatilia, unajua ilo taifa, usijipate uko kwenye hio taifa na labda matukio ya huko ni mabaya.

Hayo yote yanaeza tokea yaani unaezajipata kuna wakati unasimamiwa Kuna wakati unasimamia jambo fulani maanake kuna wakati haujui kitu ambalo unafaa ufanye Unapata labda uweke mtu pale akusumamie aweze kuchunguza Aone kitu unavyofanya. Wakati mwingine labda una ujuzi huo na unapendelea kusaidia watu we pia unawasimamia hao watu unaweza kuwasaidia So inategemea na wakati yaani naam.

Mimi hupenda kuenda madukani jioni ama kama giza imeshika Lakini ni ile inatagemea pia na duka gani naenda Kama ni haya maduka makuu haya napenda kuenda usiku wakati watu hawako wengi Napata kwamba natulia pale nafanya, nanunua vitu zangu pole pole Namna hiyo Nam.

Utotoni nayo nilikuwa napenda kucheza michezo mingi. Kucheza mpira, kukimbisha baisikeli huku, kufuatana mbio, mambo mingi kuenda kuogelea, mambo kama kuenda kuvua samaki, mambo mingi sana. Ukiwa mtoto, watoto wanakuanga watu ambao wamechangamka sana.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kuweza kucheza mchezo wa raga yani. Mi hukuwa shabiki lakini, natamani kuwa mtu ambaye ana ujuzi wa kucheza mchezo huo. Ujuzi huu, mi napendelea ujuzi huu, manake ujuzi huu, huwa inafanya mtu anakuwa anakuwa na misuli, mwili unakuwa mzuri pale anafanya mazoezi siku baada ya siku mwili unaweza kunyooka yani Manake watu wengi wa raga Wanakuanga na mwili kubwa kubwa mzuri mzuri yani ile mili ambayo mtu Yanagopesha watu ambao wanataka kukufanyia Majambo mabaya Unapata kwamba Nishawai jaribu kujifunza ujuzi huu Lakini mchezo huo pia ni mchezo wa kimwili Niliweza kupigwa gongi moja nikasema Hapana sana nikasema hii nayo wacha nitulie kwanza jinsi ya kujifunza ningependa kujifunza kupitia yaani kwenda kutazama pale alafu huwa nakuwa na marafiki ambao wanaelewa ujuzi huu hasa marafiki hao ningependa wanisaidie kuweza kutambua ujuzi huu Wakati mzuri ya kujifunza ni wakati ambao hauna jambo lingine la kukusumbua kichwa kama weekendi huo ndio wakati mzuri wa kufanya kujifunza ujuzi kama haya.

Sherehe yangu ya kupendeza ni ile sherehe, ya kutulia na marafiki wako, kusherehekea na marafiki yaani pale, na jamaa, na familia, yaani ule sherehe ambayo inaonyesha upendo. Si sherehe ya kulewa ovyo ovyo na kufanya ni ulevi si, una uzuri wake na madharau wake, lakini mimi ningependelea sherehe ambayo ni ule sherehe ya furaha tu yaani.

Mara mingi napenda kuchaji kifaa changu mara moja kwa siku maanake kifaa changu kinaweza kueka moto siku mzima Sasa usiku wakati nalala naeka pale kisha kinachajiwa yaani na saa unapata kwamba ni mara moja kwa siku ndiyo nachaji kifaa changu.

Kuna filamu mingi ambayo mimi nafuatilia. Kama ni filamu ambayo ulikuwa nataka tuongelee maana yake sijaelewa kwa kina mfereji nini, lakini ee mfereji yaani ee ule mfereji ni kama tuseme filamu ambayo zinaendelea zinaendelea kusonga. Yale kwa kiingereza inaitwa series hata kwamba kuna series mingi wakati huu najaribu kufuatilia mfereji kwa jina ya Stranger Things. Ni nyingi unakuja unapata pia kuna mfereji kama nini unaitwa aje huu mfereji ambao unayendelea huu Poker Face. Mfereji kama hayo yako mingi sana ni kwa lakini nafuatilia mingi. Kuyataja naweza taja kwanzia leo mpaka kesho maana yake yanafuraha. Kuna mfereji mwingine unaituwa Mayor of Kingston. Unafatilia sana Kuna mfereji unaituwa From Kuna mfereji unaituwa Robin Hood, ni mingi sana.

Mimi ni mtu ambaye napenda kuwasikiliza wazee maanake hawa ndio watu ambayo wameishi duniani. Sanasana wazee wa huku nyumbani sana wazee waliolea babangu na mamangu, napenda kuwasikiza maanake kama hao waliweza kufanya wazazi wangu wakawa watu wenye imara, watu wenye bidii na hekima unapata kwamba pia mi kuwasikiza, naweza kuwaskiza maanake ni watu ambayo walipatia wazazi wangu motisha nzuri.

Mimi napenda mikutano ya kujisaidia, ile mikutano ya kusaidia watu fulani kuweza kutibiri muda pale ambayo nasaidia mtu kufanya kitu fulani Namfundisha, naelimisha yaani, makutano kama haya ndio mkutano ambayo mimi napenda So unakuja unapata ya kwamba, makutano kama hayo, napenda kuwa pale manake unapokuwa kwa makutano kama hayo, unapata kuwa unaweza kujifunza jambo mpya.

Mara mingi natumia komputa kufanya programu hizi, kukodi yaani, unakodi pale programu, alafu kisha unaeka pale kwenye mtandao, unatengeneza yaani programu ambayo yanaweza kusaidia watu yaani, namna hiyo. Komputa pia unaweza tumia pale kutumia mtandao ya kijamii yaani, unapata unapitia pale kwenye Facebook, pale kwenye X, mambo kama hayo, alafu unafinya stop.